Nadra linamanisha jambo lisilo la kawaida au lenye uwezekano mdogo. Tokea. Kwa mfano, tukisema hali hii ni Nadra sana. Tunamanisha ni Tukio la kipekee ambalo haliwezi kutokea mara kwa mara. Pia, inaeza tumika kuelezea kitu cha gali, chenye thamani au cha kipekee.

Mteja ni mtu anaye nunua au kutumia huduma au bidhaa fulani kutoka kwa biashara, duka au mfanyi biashara. Kwa mfano, mteja wa duka la mboga ni mtu anaye nunua mboga huko. Mteja wa hospitali ni mtu anayepata huduma za matibabu. Mteja ni muhimu kwa biashara kwani anaamua mafanikio ya bidhaa au huduma.

Neno bustani linaweza kuwa na maana mbili. Ya kwanza ni sehemu ya shamba au ardhi iliyopandwa miti, maua au mboga. Mfano, tuna bustani kubwa nyumbani ambapo tunapanda matunda. Ya pili, sehemu ya kupumzika au burundani yenye miti na maua. Mfano, watu walikaa bustani kufurahia siku ya jua. Kwaufupi, bustani ni shamba la mimea au eneo la kupumzika lenye urembo wa asili na pia ni sehemu ya nyumba.

Neno soma linaweza kuwa na maana mbili. Ya kwanza ni kupata maarifa kwa kusoma maandishi au vitabu. Mfano, ninaenda kusoma kitabu kipya leo. Hii inamaanisha kujifunza au kupata taarifa kupitia maandishi. Maana ya pili ni kuchambua, kuelewa au kutafsiri jambo fulani. Mfano, mwalimu anasema tuchunguze na tusome hali ya hesabu hii. Hii inamaanisha kuelewa au kufafanua kitu kilicho andikwa au kilicho tokea. Kwa ufupi, kusoma ni kupata maarifa au kuelewa jambo fulani.

Uzalishaji kwa kiswahili una maana hizi, ya kwanza mchakato wa kutengeneza au kuunda bidhaa au huduma kwa kutumia rasilimari kama kazi, mitaji na teknolojia. Ya pili, kiwango au kiasi cha bidhaa au huduma kinachozalishwa katika vipindi fulani. Mfano, uzalishaji wa mazao umeongezeka kutokana na mbinu mbora za kilimo.

Mkono kwa kiswahili una maana hizi. Ya kwanza, sehemu ya juu ya mwili wa mwanadamu au mnyama inayotumika kushika, kugusa au kufanya kazi. Kutoka bega hadi vidole. Maana ya pili, kipengele au sehemu inayotokana na kitu kingine. Mfano, mkono wa mtu au mkono wa mashirika. Mfano, alipokutana nami, alinipiga mkono kwa salamu. Mto una mkono mdogo upande wake wa kulia.